Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kabla ya kulala nina mazoea ya kufanya mambo mingi. Ya kwanza nasoma biblia, kisha naomba. Ila kabla ya kufanya hayo yote, naongea na mpenzi wangu, ndio tukubaliane mambo tutayofanya, siku ifuatayo mbele tuende kazini.

Niambie kuhusu mchezo wako unayo penda katika olimpiki, mchezo ni upendao wani kukimbia, mchezo huu naupenda kwa sababu hauna maumivu mengi au wachezaji awawezi kuumia kwa wingi, napenda kutazama hapo shuleni, na chezaji ni mpendae katika ukimbizi ni Kathrin Dereba kutoka Kenya.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa. Si nchi yetu bali na mataifa mengine. Napenda kujua yanayo endelea ili nisibaki nyuma katika uendelezi wa mataifa. Napenda kujua na kuelewa kwa wingi. Ndiyo, napenda kufuatilia matokeo ya kitaifa.

Timu gani ya michezo una wafuwata. Timu ninayo fuata yaitwa Mansiti. Napenda timu iyo kwa kuwa ina wachezaji bora zaidi. Imeweza kuipuka washindi mara nyingi katika michezo mingi, katika UEFA na michezo nyingi. Napenda Mansiti.

Mazingira gani ya kazi una yapendelea? Mazingira niyapendeleao ya kazi mazingira matulivu. Mazingira ambayo mawazo yangu yataeza kutulia na kuelewa. Na penda wakati kuna utulivu katika kazi, ili ni weze kumakinika katika kazi yangu. Kwa hivyo napendelea mazingira yenye utulivu nifanyapo kazi.

Je, umewahi kuona bahari. Ndio, nisha'i ona bahari. Bahari ambapo ni liona maji mengi na kufuraia. Maji yenye chunvi mno, lakini maji ambayo mtu anaskia raha kuyaona. Wacha bahari tu. Pia upepo wa bahari, pia wapendeza. Mazingira ya kule baharin. Kweli yapendeza, kupendeza. Ndio, nisha'i ona bahari.

Kipawa gani una? Kipawa ninacho ni cha kuimba, mimi kwa kuwa napenda kuimba, wakati nina muda wa kuwa sina kazi napenda kuimba, mimi ni mwimbaji hodari, nina sauti ya kutoa nyoka pangoni, napenda kuimba, mimi ni mwimbaji hicho ndo kipawa changu, uimbaji ndicho kipawa changu.

Unapendelea viatu gani? Viatu nivipendeleavyo ni viatu vya spoti. Sababu ya kupenda hizi viatu ni viatu ambavyo ni sawa. Mtu anapata amani wakati amezivaa. Ni viatu vinafaa miguu yoyote. Unaweza fanya nazo kazi kwa urahisi bila usumbufu. Unaweza tembea nazo kwa muda mrefu. Hadi kushinda umezivaa siku nzima, unaweza.

Uzoefu gani wa kazi hukufundisha zaidi. Uzoefu wakazi ambao umenifunza zaidi ni kuishi na amani na wengine. Kwa kuwa, mtaishi vizuri na wenye furaha katika ofisi, mtaweza kuelewana na kuishi pamoja bila matatizo yeyote. Kwa hivyo, uzoefu ambao umenifunza zaidi ni kuishi na amani na wengine. Kwa kuwa ni kazi bora na ni kitu njema.

Unapenda kula wali au ugali? Mimi napendelea kula wali, kwa kua wali ni rahisi kupika, wali unaladhaa waeza pika kwa njia nyingi, waeza weka viazi, waeza weka maharagwe, ila ugali lazima upikie mboga, ila wali ni kitu cha kupika kwa dakika chache muno, dakika kama kumi na tano, chakula chako kitayari, kwa ivo mimi napenda wali.

Mchezaji gani wa michezo unaowapenda. Napenda ngolo kante, mcheza ji watimu ya itwa Chelsea. Huyondiye naye mpenda kwa kuwa, ana julikana kwa kufunga mabao mengi. Ana utaratibuwake wa kucheza, ni mstadi kwa kucheza. Ni mtumzuri katika michezo ndio, huyondiye naye mpenda.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Mazoezi yangu napenda kufanya asubuhi nikiamka mbele niende kazini narauka kufanya mazoezi kwa kuwa nitaanza siku mwenye afya, mwenye nguvu ya kuendelea na siku nzima. Kwa hivyo napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi, kuliko kufanya jioni ndiyo, napenda asubuhi kuliko jioni.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Mimi na familia yangu, tunapenda kula pamoja, kuenda nje kucheza pamoja, na kufurai pamoja wakati tuna muda wa bure. Kwa hivo mimi na familia yangu, tunapenda kuenda nje na kujibamba wakati tunamuda. Waa wakati.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Sipendelei kupiga chombo cha muziki lakini najua kuimba. Ila kupiga chombo cha muziki, siwezi kabisa nimeshindwa, nimejaribu nimeshindwa. Sipendelei kupiga chombo cha muziki chochote kile. Ndio.

Je, unapenda chakula kitamu. Ndiyo, napenda chakula kitamu. Unapendelea chakula kitamu chenye mapishi mazuri, chenye kinanukia, chenye arufu mzuri. Chakula ambacho ukiyonja wataka kuludi kuonja tena. Unapenda chakula kizuri na kitamu. Chenye lada chenye mapishi bora. Ndiyo, unapenda chakula kitamu.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu ninayokumbuka ya utotoni nilikuwa miaka tano. Nilikuwa naenda safari ya kuenda mombasa. Siku hiyo siku lala, kwa kuwa nilikuwa na furaha tele. Nilikuwa naenda mamangu pamoja na kakangu tulikuwa tukienda kule mombasani. Kilichofanya ni kumbuke kumbukumbu hii ni kwa kuwa tulipoteza mzigo njiani kwa hivyo na kumbukanga hiyo safari hata wa leo. Nikikumbuka mambo hayo nasikia mwenye furaha kwa kuwa hata kama tulipoteza mzigo nilifuraia safari hiyo.

Tabia gani ya watu ina kuchukiza? Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni watu wenye uchoyo na watu wenye kuongea watu maneno mabaya, watu hao wana tabia ambayo si ya kupendeza hata kidogo kwa kuwa, si vizuri kusema mtu vibaya, si vizuri kuwa mchoyo na kitu chako ni vizuri umpe mtu wakati unacho, tabia hiyo yachukiza kwa kuwa wale wengi ambao wana hiyo tabia, hawapendi kufanyiwa hivyo kwa hiyo, hiyo tabia tu ndio yanicho.

Je umewai kushiriki mashindano ndio nimewai kushiriki mashindano nikiwa mdogo wakati nilikuwa miaka tano nilishiriki katika mashindano ya kula na nikaibuka mshindi. Kwa kuwa nilifurahi kushiriki katika mashindano hayo yalikuwa mashindano ya kukumbuka au ya kukata na shoka.

Niambie kuhusu shukuli zako siku za mvua. Siku za mvua napenda kushirichi katika upishi, au kukaa nyumbani na kulala kwa kuwa kuna mvua na siwezi toka. Laa, sipendi mvua kwa kuwa kuna matope, na wakati kuna matope, sipendi kutoka nje sana. Siku ya mvua nilio ifuraia zaidi, nilikuwa nacheza kandanda na kukaanza kunyesha. Nilifurai sana kushiriki katika mchezo huo kwa kuwa ukinyeshewa nilisikia vizuri na kwa hivyo siku litoa jasho jembamba. Ahaa. Mvua maranyingi ubadilisha mipango yangu kwa kuwa kama nilikwa nimepanga kutoka kwa nyumba. Japo mvua ikianza kunyesha inabidi tu nikaendani ya nyumba kwa hivyo mvua uweza kupangua ratiba yangu wakati mwingwi. Unahisi nini wakati unaskia sauti ya mvua, unaskia kufurai nina kwa hivyo napenda kulala sana wakati kuna mvua.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati kuna baridi kali, napenda kukaa chumbani mwangu na kulala na kupika vitu ambazo, itanisaidia kuweka joto. Kwa hivyo, wakati kuna baridi, napenda kukaa peke yangu na njieke joto, ili niweze kufukuza ile baridi kali, ndiyo.

Unakunywa maji marangapi kwa siku. Ninakunywa maji maranane kwa siku. Kwa kuwa napenda kuchukua maji kwa wingi kwa kuwa, hiyo ni mzuri kwa afya yangu. Kwa hivyo, nakunywa asubuhi kila baada ya kila masaambili, nakunywa maji ili yaweze kunisadia kwenye mwili wangu. Ndiyo, nakunywa maji marambili kwa maranane kwa siku.

Unapenda kwamuka na jua au kulala mapema, napenda kulala mapema kwa kuwa hiyo ndo mzuri kwa afya yangu. Mara nyingi mimi ulala saa tatu, au mapema uweze kanavyo ili kiafya niwe sawa, kwa hivyo napenda kulala mapema, ndiyo napenda kulala mapema.

Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine? Nafanya kazi kwa upole, ili, wengine tusije kuleta shida na wao, au kuulizana au kuleta vita katika kazi ambayo tunafanya na wengine. Kwa hivyo kazi ya ushirikiano, napenda kufanya tu kwa upole na kufuata yale ambao wananisaidia nayo. Kwa kuwa si kila kitu mi kama mwanadamu najua au niko sawa nayo. Kwa hivyo mara nyingi nafuata vile hao watu huniambia ili niende vyema, ndio.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ninalo lipenda ni biolojia. Kwa kuwa somo lile nalifunza mambo mingi. Si mambo mengi tu kila mambo yanayo usu mwili wangu. Kujua mambo ambayo mwanadamu wanayo, kujua akili ya binadamu. Kujua mambo ambayo watu hupitia katika maisha katika hii naendelo ya kukua. Biolojia kwa hivyo ya nisaidia sana kwa mambo mingi. Miezo. Miezo.

Unafanya nini illi kujitunza, ili kujitunza nala lishe bora kwa kuwa najua katika maisha hii ukila lishe bora, ndivyo afya yako yaendelea kuwa bora zaidi kwa hivyo nala lishe bora na naendelea kufanya mazoezi kwa kuwa katika hii maisha kama hutaki uzee ukupige sana pia kupiga mazoezi ni mzuri kwa kuwa yasaidia mwili mwili wako waendelea kuwa vyema na kupata nguvu kila uendeleavyo. Kwa hivyo mimi napenda kufanya mazoezi na kula lishe bora hiyo, ha na nisaidia kujiendeleza na kujitunza viemu.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako. Simu yangu naitumia katika mambo tofautitafauti na mambo mengi, haya. Unaweza kushiriki ni muda gani hutumia simu kila saa? Simu yangu naitumia, kupita masaa matano, mpaka masaa sita ndiyo natumia simu. Labda unaweza kueleza programu gani unazi unazitumia zaidi? Programu nizitumialazo zaidi katika simu yangu ni mitandao ya kijamii. Kwa kuwa mitandao hii inanisaidia, kuelewa kimataifa kuju kupata ujumbe kimataifa. Kwa inchi yangu mambo yanayoendelea ma mambo chi chipukizi naweza kuyajua. Na pia inaweza nisaidia kupata ujuzi mwingi katika kazi kazini mwangu. Inaenisaidia kuongea na watu wengi so kwahivyo napenda kuongea hivyo. Je! Unakumbuka simu yako ya kwanza? Simu yangu ya kwanza ilikua, Tecno. Nilipenda kuelezea ni jinsi simu, inavyosaidia maisha yako. Ndio, simu imerahisisha, kuongelesha watu wengine au kufikisha ujumbe. Kuwa na simu sasa ni rahisi kufikisha ujumbe kwa watu wengi. Pale kazini twatumia simu ku ku kuongea kuhusu mikutano. Kwa hivyo imeraisisha kufikisha ujumbe. Unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu? Muda mzuri wa kuzima simu ni usiku unapolala ili usiweze kusumbuliwa, au kupata usumbufu ukuwa umelala, ndio.

Chakula gani cha jadi unacho kipenda? Chakula cha jadi ninacho kipenda ni kidheri. Chakula hii cha aminika kuwa ni mchanganyiko wa maharage na mahindi. Chakula hii chakupea nguvu ni chakula kitamu kilicho pikwa na ustadi na chatumia mambo ya jadi ni chakula kizuri ndiyo.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mahali pa ibada napaenda mara moja kwa wiki. huo ndiyo wakati tunaenda kuabudu siku ya jumapili. Kwa hivyo naenda mahali pa ibada mara moja tu kwa wiki. Ndiyo. Ndo ili niweze kuabudu na kumsifu Mungu wangu.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mpira wa kikapu ni mpira ambao sijautazama kwa wingi. Naweza shiriki kwa huo mpira lakini sijui wachezaji wengi katika huo mpira. Lakini humu shuleni ninayemtazama ni mchezaji aitawe Ann. Huyo ndiye ninayemwangalia ama ndiye. Ambayo ambaye ni kioo changu nayemtazamia na kumtamani ningekuwa kama yeye.

Muziki gani unaosikiliza mara nyingi muziki nipendao kuusikiliza kwa mara nyingi ni muziki wa mapenzi kwa kuwa huo muziki wanifanya nipate hisia na kuelewa jinsi ya kumtuza mpenzi wangu au jinsi ya kuendelea na mapenzi kwa hivyo napenda kusikiza muziki wa mapenzi wakati ninamuda au muziki huo wanifanya kutulia kweli kwa hivyo napenda kusikiza muziki wa mapenzi.

Niyambie kuhusu chakula chako unacho kipenda. Chakula nikipenda acho ni pilau. Unaweza kushiriki ni chakula gani napenda kukila. Chakula kile napenda kukila hotelini. Kwa kuwa otelini wanakipika vizuri, viungo vyote vimepimua sawa. Swali lapili. Labda unawesa kueleza jinsi kinavio latha. Ndiyo kina latha ya kupendeza latha tamu kweli kweli. Latha ambayo uwezi kuisau. Latha nyama ya shikika kwa sana. Na pia viungo vingi vya tumika kutengeneza chakula kile. Je, unakumbuka mara ya kwanza ulipo kila. Ndiyo nakumbuka mara yangu ya kwanza kula pilau. Nilipenda chakula kile. Kilikuwa chenye lada mzuri na staisau siku ile. Ninani alia kueleza kuhusu chakula hiki? Chakula hiki nilielezeo na mamangu kukiusu na nika kipenda zaidi kwa kuwa ni chakula kitamu. Mare ya mwesho ulikila nilini. Kwa kuwa hiki ndo chakula ni kipenda cho zaidi. Mare ya mwesho kukila ilikuwa leo asubui basi. Kwa hivyo napenda chakula kitacho pilau.

Niambie kuhusu timu yako unayopenda ya mpira wa miguu. Timu niipendayo ni timu ya Man City. Swali la pili, labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kupenda timu hii. Kwanzia mwaka uliopita ndiyo nimeanza kupenda timu ile. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako? Ndiyo, mchezo wa kushangaza ni wakati timu yangu ilifunga timu nyingine, mabao kumi na mawili. Ungependa kueleza mchezaji gani unampenda katika timu hiyo? Ndiyo, mchezaji nimpendaye katika timu anaitwa Erling Haaland. Unahisi vipi timu yako inaposhinda? Nahisi furaha, isiyoweza kuelezwa, lakini nahisi furaha kwa kuwa timu yangu inashinda.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo ambalo ninalo la muda mrefu katika kazini ni kujua kuongea na wengine vizuri kueleanwa ili kuondokea ugomvi na wengine katika kazi kwa hivo lengo ambalo ninalo la muda mrefu ni kujua ambavyo nitaweza kuhusiana na wenzangu kazini ndiyo ilo ndilo lengo langu katika kazi.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Maoni ya kutoka kwa wengine naya pokea kutoka kuwapea mtandao ambao wataeza kunipea maoni yao. Pale kazini tuna mtandao ambao, watu hunipea maoni yao, kuhusu vile kazi yaendelea, venye uhusiano wao upo kwa hivo natumia mtandao ili kupata maoni kutoka kwa wengine.

Niambie kuhusu shughuli zako za wikendi, wakati nipo katika wikendi napenda kuenda katika sinema, kuchungulia sinema, au kuenda nje na marafiki zangu, tunaenda kwenye ufuo wa bahari na kupata upepo, ndio. Hiyo ndio mikakati au shughuli zangu katika wikendi, na pia jumapili nakumbuka naenda kanisani.

Mkate wa aina gani unaupenda mkate ni upendao ni wa mkate wa maji mkate ule sababu ya kupenda ni raisi kutengeneza mkate ule pia unashibisha ukiukunywa na chai unashibisha bali na hayo mkate ule waweza pia ukula bila chai kwa hivo mkate ni upendao ni mkate wa maji.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ni nao hitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuogelea. Ujuzi ule kwa kuwa nimejua mimi ni hodari katika ujuzi ule. Na kwa hivyo nahitaji kuimarisha kwa kuwa sijui kabisa ila nikiuimarisha nitakuwa bora zaidi.

Jee, unaeza kuishi siku moja bila teknolojia, wengi hupata ikiwa ngumu kuishi siku moja bila teknolojia, ila mimi ni mtu wa kupenda kusoma vitabu kwa hivyo, na hisi kuwa, naeza ishi siku moja bila teknolojia, bora nina kitabu cha kusoma kwa hivyo, naeza ishi siku moja bila teknolojia.

Unapendelea shati au tishati, ningependelea shati kwa kuwa nasikia au najihisi kuwa shati inafanya mtu ajisikie vyema. Alafu mtu hatoi jasho nyingi na inakaa mzuri ya kuenda kazini kwa hivyo napendelea shati sana sana kuliko tishati.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Napenda kucheza michezo kwa kuwa inanisaidia katika kufanya mazoezi, inanisaidia kiafya kuliko kutazama. Wakati unapotazama hauhusiki na kwa hivyo, kwa muda mwingi waeza jipata hadi unalala, kwa hivyo unapenda kujihusisha au kucheza michezo.

Je unapenda kufanya kazi nyumbani, ndio napenda kufanya kazi nyumbani, kazi vile kama ya kupika, kufanya usafi nyumbani, hili nikae katika mazingira safi, kuenda kulima katika shamba langu nina bustani langu la maua, pia napenda kulilimia. Kwa hivyo napenda kufanya kazi nyumbani ambacho ni kitu nachukulia ni kitu cha muhimu ama maana katika maisha yangu.

Je, unapenda kuogelea? Ndiyo ninapenda kuogelea kwa kuwa kuogelea inanifanya niyapunguze mawazo inanisaidia kucheka kuendelea vizuri kiafya pia kuogelea na na nahisi ni mchezo ambao una kila mtu anapaswa kuujua kwa kuwa unasaidia mtu mtu anapunguza mawazo na mwili wasikiya vyema.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndiyo. Kwa kuwa ni nahisi, siasa ni kitu ambacho watu wanapaswa kuwawa naongelea katika maisha yao ya kila siku. Kwa kuwa siasa za tubebasisi kama wananchi wataifa fulani, siasa ni kitu ambacho ni chamaana katika mtu kujua, katika maisha yake kujua, mbona kuko hivi na hivi. Kwa hivyo miminapenda kuzungumzia siasa kwa kuwa ni kitu ambacho maisha yangu inategemea.

Jee, unasaidia jamii yako vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa kuelimisha watoto wadogo na wasaidia mafunzo mbalimbali ya maisha kujua katika stage fulani ya maisha waezaendelea aje katika hii miaka au kiwango hiki unapaswa kufanya nini puna hiyo miaka na pia nasaidia jamii yangu kwa kusaidia wakongwe au watu walio wazee na wasaidia katika kusafisha manyumba zao kundeleza maisha yao pia. Naona usafi ni kitu bora katika maisha ya hawa watu. Kwa hivyo, hivyo ndivyo ninavyosaidia jamii yangu.

Je unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo ninatumia mitandao ya kijamii katika maisha yangu ya nenda rudi kwa kuwa mitandao ile inanisaidia pakubwa sana katika kujua mambo yanayoendelea katika taifa langu, mambo ambayo yanaendelea hata katika mataifa mengine mitandao ya kijamii pia inanisadia kuwasiliana na wenzangu ambao wako mbali ama hadi nje ya nchi kwa hivyo natumia mitandao ya kijamii.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Ndio, ninapenda kucheza michezo ile kwa kuwa. Ni michezo ambayo inahusisha pia akili. Kwa hivo, inaweza nisaidia katika mawazo yangu, katika kuelewa ule mchezo. Kwa hivo, ndio, napenda kucheza mchezo wa ubao. Tukiwa na marafiki zangu wakati nina muda. Naenda tunacheza nao mchezo ule.

Je unapenda kuimba ndiyo mimi ni muimbaji hodari nimeenda studio nika rekodi nyimbo mingi, napenda kuimba wakati nina muda. Ninapenda kuimba kushiriki katika kuimba kanisani au hata wakati wa kampeni naimbia hao wanao shiriki kwa hivyo napenda kuimba.

Niambie kuhusu mahali unapoishi, nyumba ninapoishi, ama mahali ninapoishi, nikatika nyumba za kodi. Mazingira hayo si yakupendeza sana, hi ni ya kwa kuwa kwa sasa hapo ndipo mahali na nimejikuna nijipatapo kwa hivo ninapenda mahali pale je unakumbuka ni lini ulihamia mahali hapa ndio nilihamia mwaka jana kitu ninacho penda katika eneo hili ni kwa kuwa kuna usalama kwa hivo ninapenda mahali pale na ninahisi salama na raha kuishi mahali hapo.

Je, unaishi mahali ulipozaliwa, la hasha. Mahali ninapoishi sikuzaliwa pale. Ila niliondoka kuenda mahali pengine kutafta riziki. Kwa kuwa ukiishi maali pamoja, utaweza kusaidika. Kwa hivyo ili kutafuta riziki, niliweza kuondoka mahali nilipozaliwa na kuenda. Ila sina la kusema, ninafuraha tu kwa mahali tunaishi.

Unajikinga vipi na jua kali najikinga na jua kali kwa kutumia mafuta katika ngozi yangu ili kuzuia kupigwa na miale mikali ya jua ambayo husababisha hata saratani kwa hivyo natumia mafuta au hata kuvaa kofia zinazo funika uso ili nisipigwe na ile jua kali.

Unapenda nini kuhusu shirika lako shirika langu lina umoja lina upendo lina watu ambai wanapenda kusaidiana kwa hivyo napenda shirika langu kwa kuwa hawana ubaguzi wa ngozi au ubaguzi wa wa rangi au mahali unapotoka kwa hivyo unapenda shirika langu kwa lina upendo na hata amani.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini napenda kusaidia wengine au wata kushauri wale ambao ninaona hawaendani vizuri au pia kulala kutokana na uchovu wa kazini. Kwa hivyo wakati niko mapumzikoni mara nyingi mimi hulala.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuambia wakue watu wa kweli au watu wa kongea ukweli. Wakati mwingine amekosea muambie kwa upole au muambie tu kutokana na upendo ila si kuleta mabishano au kujiona bora kumliko.

Je, unapenda kula popcorni? Ndiyo, ninapenda kula popkoni. Wakati tunatizama filamu na mpenzi wangu, tuapika popkoni na twala. Kwa kuwa zinaladha mzuri, ni rahisi kupika, na pia zinabei ambayo mtu anaeza pata au bei nafu. Kweli popkoni ni tamu na nazipenda sana. Ndiyo.

Je unapenda kucheza ngoma ndio talanta yangu ni kucheza ngoma napenda kucheza ngoma wakati nina muda au wakati nipo mapumzikoni napenda kucheza ngoma kwa kuwa ni kitu rahisi ni kitu ambacho kinafurahisha ni kitu ambacho chaburudisha kwelikweli kwa hivyo napenda kucheza ngoma.

Unapenda kuwasiliana vipi na watu? Napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana. Kwa kuwa kwa mitandao, hatutaweza kupatana vizuri. Ila ana kwa ana, huwezi kataa nilikupea kukupea yale maneno yaliyofa. Kwa hivyo, ana kwa ana, ndio njia mzuri ya mimi kuwasiliana na watu.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuwa na watu ambao mnaeleanwa, watu wenye upendo, watu wanao rekebishana katika njia inayofaa, sio watu wanao kukemea unapokosea. Kwa hivyo kwa kuwa kazini nina watu wenye upendo na watu wanao nyenyekea, inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto. Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji ya moto. Kwa kuwa, maji baridi yanaeza kukusababishia magonjwa kama vile mafua ambapo unapata mahali ninapoishi kuna baridi nyingi. Kwa hivyo, napenda kuogea kwa maji moto kwa sababu ya mahali ninapoishi kuna baridi nyingi.

Umewahi kusafiri wapi mahali pazuri? Mahali pazuri nishawahi pasafiri ni Mlima Kenya. Mlima Kenya unapendeza na pia ni pahali pazuri. Ingawa mazingira ya pale yana baridi mingi ni mahali pazuri. Hapo ndipo mahali pazuri nimewahi pasafiri.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko yangu ya mchana napenda kutembea. Natembea mitoni, kuangalia mito. Kwa hivyo wakati niko mapumzikoni ya mchana napenda kuangalia mito, au kutembea katika mazingira yangu na kuyajua zaidi. Ndio, napenda kuangalia mazingira na kutembea.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kabla ya kulala naosha uso wangu ili kuendelea kuenda kuingia kwa kitanda, nikiingia pale kitandani naomba alafu najifunika na kulala na ili ningoje kesho yake niamke kuenda kazi.

Unasherehekea mwaka mpya vipi mwaka mpya nausherehekea kwa kuenda na familia yangu pale baharini. Tukienda pale baharini tutanunua mabuyu keki na tende turudi nyumbani tukafurahie. Kwa hivyo huu mwaka mpya ni wa kutengeneza muda na familia kujuana zaidi na pia kuwatembelea marafiki zetu.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mazingira ni kitu kizuri sana katika maisha yetu. Na ili kuilinda huwa situpi taka ovyo ovyo ila natupa taka kwa pipa. Pia ninaweza kupanda maua ambayo urembesha mazingira yetu. Na pia ninaweza kushauri watu wengine waweze kutumia mapipa ili kutupa taka.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Napendelea habari mtandaoni kwa kuwa ni rahisi kufikia nikitumia rununu yangu ni rahisi kupata habari ile kuliko kwenda sokoni kutafuta gazeti kwa hivo napendelea habari mtandaoni kwa kuwa ni rahisi kunifikia na zitanifikia wakati ufaao ndio.

Je, unapenda kula samaki, ndiyo, napenda kula samaki kwa kuwa, samaki ni chakula ambacho naeza kipata kwa bei nafuu, na pia ni chakula ambacho huongeza proteini kwenye mwili, na pia samaki ni kitu ambacho ni rahisi kupika, na pia chakula chake ni chenye ladha, na pia samaki ni kitu kizuri katika wa ubongo, kukuza ubongo wa binadamu.

Unafanya nini kuweka afya nzuri? Afya nzuri si kitu rahisi cha kupata ila lazima utie bidii kama mchwa ili kujenga afya yako. Na vitu nivifanyavyo ili kujenga afya yangu ya kwanza ni kufanya mazoezi, kitu cha pili ni kula lishe bora.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Uzalishaji si kitu rahisi cha kufanya ila nawekeza akiba. Ili baadaye niweze kupata kitu ambacho kitaweza kunifaidi. Kwa hivyo ili kukuza uzalishaji wangu nawekeza akiba nikijua mwishowe nitapata kitu ambacho ni cha maana.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku ni natumia bodaboda, kwenda pale kazini. Kwa kuwa hiyo ndo enyebei nafuu na ndiyo raisi kufika, ukilinganisha na matatu. Kwa kuwa matatu lazima ungoje ijae ila bodaboda wapanda peke yako na uneza kufikishwa mahali wataka kufika. Kwa hivyo natumia bodaboda.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ya ambayo yameinisaidia zaidi ni kuwa ushirikiano ndiyo dawa ya kila kitu kama vile wahenga walisema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu kuwa na umoja kazini imenisaidia kujua kuwa kuwa ni kitu cha maana sana.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Msimu ni upendao wa zaidi wa mwaka ni msimu wa kiangazi kwa kuwa hakuna baridi alafu napendelea joto kuliko baridi kwa hivyo napenda msimu wa kiangazi ukilinganisha na msimu wa masika. Ndiyo napendelea msimu wa joto au msimu wa kiangazi.

Eleza hali ya ewa leo. Hali ya hewa leo ni mvua, kuna mvua nyingi, najisikia baridi, kuna baridi, nimevalia jaketi na suruali ili kujikinga kutokana na baridi, pia miguni nimevaa sokisi, na pia nikiamwa kutoka ntavaliaa nitavalia viatu ambazo nitaeza kutembelea nazo kwenye matope. Napenda aina hii ya ewa kwa kuwa mvua inanisaidia kusikue na joto jingi, spendi joto jingi. Wakati huu ningependelea kulala kwa kuwa hali hii si mzuri sana ya kutoka nje. Kwa hivo napendelea hali hii.

Unahifadhi data yako wapi? Data yangu nahifadhi kwenye kompyuta yangu ili niweze kuifatilia zaidi na niweze kuielewa na ili ku kutoweza kuipoteza, siezitaka kupoteza data yangu kwa hivyo naieka kwenye kompyuta kuwa mahali pale ipo salama na haitaweza kupotea.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema usiku? Mimi ni mtu wa kuamka mapema, napenda kuamka mapema kwa kuwa. Ule ndio wakati akili inaelewa vizuri, ule ndio wakati mzuri wa kufanya mambo zako, kujielewa, kupanga vile siku yako itaendelea vizuri, ndio, wakati wa asubuhi, ndio wakati mzuri, mi ni mtu wa kuamka mapema.

Je, unapenda hadithi za ajabu. Ndiyo napenda adithi za ajabu ila nasikia zina uwongo ndani yake ila nazipenda kwa kuwa zinaburudisha pia zinaelimisha. Katika kila adithi ina somo lake ambalo mtu apaswa asome kulihusu. Kwa hivyo unapenda adithi za ajabu.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi niipendayo zaidi ni rangi ya samawati. Rangi hii hunikumbusha nyanya yangu aliyeaga kwa kuwa pia alipenda hiyo rangi. Kitu ambacho ninachokimiliki cha hiyo rangi ni blanketi langu. Blanketi langu ni la hiyo rangi. Inafanyanga nihisi, ama inafanya nihisi. Wepo wa nyanyangu aliyekufa. Na rangi hii naiona mara nyingi kwenye mawingu kwa kuwa mawingu ni rangi hii.

Nje una kumbu kumbu gani ya kutisha kumbu kumbu ni nayoya kutisha nikua kuna siku moja nimeshudia ajali nilishindwa kulala ila singe kuwa na la kufanya ila kumbu kumbu hiyo ni kumbu kumbu ambayo singe penda kuikumbuka hataki dogo ilinitisha sana iliniogofya.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyi kazi wengine? Najenga mahusiano kwa kuelewana nao kuongea na heshima kati yao na pia kuwakosoa vyema ila sikuwakemea wakati wamekosea. Kwa hivyo unajenga uhusiano kwa kuwa mkweli na kuwa mwenye heshima.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa ambayo ni muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni ya kuwe mkweli. Asiwe na ubaguzi, asikuwe na upendeleo, asiangalie rangi au kabila ambayo mtu yu watoka. Bali, awe ni kiongozi mzuri ambayo ni mkweli yanasimama na ukweli, anarekebisha kwa ukweli na ujasiri bila kubagua.

Mboga gani unazopenda kula? Mboga nipendayo kula ni sukuma wiki. Kwa kuwa ina vitamini ambayo inasadia katika mwili, inanisadia kwa mambo mengi. Kwa hivyo mboga nipendayo kuila ni sukuma wiki ikiwa imepikwa kwa nyanya. Kwa hivyo napenda sukuma wiki.

Mchezo gani ungependa kujaribu mchezo ningependa kujaribu ni mchezo wa kikapu mchezo ule wakati wachezaji wanacheza na kukimbia katika uga unakaa ni mchezo wakufurahisha na pia unasaidia mwili kwa hivyo ningependa kujaribu mchezo wa kikapo. Ingawa sina urefu ule ule wa sana ningependa kujaribu mchezo huu.

Mfereji gani wa TV unaofuata? Mfereji ufuatao ni wa NTV ambapo kuna vipindi vinavyobamba sana. Vipindi vile kama anti-boss vyafurahisha kutoka mfereji ule. Kwa hivyo mfereji niupendao zaidi kuliko yote ni mfereji wa NTV. Ndiyo.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Napendelea kila mwezi kuenda kuangaliwa kwa kuwa shida zile nyingi si zenye ukuja mara moja ila ni zenye ukuja bila we kujua kwa hivyo kila mwezi napendelea kuenda kuangaliwa kama afya yangu iko sawa kwa hivyo kwa mwaka naenda mara kumi na mbili.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu baada ya siku ndefu napenda kwenda nichukue kahawa ninywe baada ya hapo naeza oga alafu niende nilale kwa hivyo baada ya siku ndefu sinanga mambo mengi ila kunywa kahawa kuoga na kulala hiyo ndo kitu ambacho ninafanya wakati nina siku ndefu.

Ni nani alie kufundisha jambo muhimu mtu alie nifundisha jambo muhimu ni mamangu mamangu amenifunza mambo muhimu katika himaisha jambo ambalo alinifunza muhimu zaidi ni jinsi ya kuishi na watu wengine uishi na usiano muema na jirani yako si jirani yako tu bali na wale watu wengine ambao unakutano katika nao katika maisha yako ya kuingia na kutoka.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndio, ninapenda kutoa sadaka au michango. Hapo kwa michango sana sana kwa kuwa hii michango inasaidia watu ambao hawajiwezi, tunasaidia katika michango ya watu kuenda shule watu kufanya kazi kwa kuwa michango ni kitu mzuri cha watu kufanya kwa kuwa inasaidia pakubwa. So ni vizuri watu wajifunze kutoa kwa kuwa kutoa ni kuzuri.

Kazi gani unayo dhamini zaidi? Kazi ni dhamini yao zaidi ni ambayo mimi hufanya ambayo ni kazi ya udaktari. Kwa kuwa nahisi, kazi ya udaktari ni kazi ya kuokoa maisha, unatarisha maisha yako ili kuokoa wengine. Na pia inasaidia watu wengi ambao washaa kataa tamaa na maisha. Kwa hivo kazi ni dhamini yao zaidi ni kazi ya udaktari ambayo inasaidia watu mahali pakubwa sana.

Chakula gani unacho penda zaidi? Chakula nikipendacho zaidi ni pilau. Ni chakula kimepikwa na viungo vingi. Na pia ni chakula chenye ladha tamu. Na pia ni chakula kinacho shibisha. Ukikila unasikia umeshiba kabisa. Kwa hivyo chakula nikipendacho zaidi, si kingine ila chakula kiitwacho pilau.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi niamkapo, nakula mkate na pia chai, ili iniweze kunipeleka siku mzima bila ata kula kitu kingine. Kwa hivyo nakula mkate uliopakwa jamu na chai ili kuendeleza siku yangu.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anaye anza kazi? Mtu anaye anza kazi na weza mpa ushauri kwa kumwambia mazao yako, hayaanzi kuonekana unapoanza hiyo kazi, bali unavyoendelea. Kwa hivyo, ukianza kazi, utapata majaribu mengi, utapata mambo ambayosiya kupendeza njiani ila, tia moyo ng'ang'ana, endelea kutarajia mengi. Lakini ukianza itakuwa changamoto ama utapata changamoto nyingi ilawewetia moyo.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida nalala kwa masaa manane ambayo hata daktari mwenyewe ameshauri kulala hayo masaa. Kitu kinachofanya nipende kulala hayo masaa nikiamka na kuwa mchangamfu bila uchovu wowote kwa hivyo napendelea kulala masaa manane kwa usiku ndio.

Unashugulikia kazi za dharula vipi kazi za dharula nazishigulikia kwa haraka au nazichangamkia kwa kujua kazi hizo ndizo zitazo nisaidia ama wakati ninasikia ninauchovu ninajua kazi za dharula natafuta mtu wakunisaidia jinsi ya kuziendea ama kuzifanya.

Je! Umewahi kufanya yoga. Ndiyo ni nimewahi kufanya yoga na kwa kweli yoga inasaidia kukunjua mwili na hata ku kusaidia mwili kwa njia moja au nyingine kwa hivyo napendelea kufanya yoga. Ndio kwa kuwa ni kitu kizuri inasaidia kuzoesha mwili kwa njia ya moja au nyingine.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ninayo nikuwa meneja kuendeleza mambo yangu vizuri, kushirikiana vizuri na wafanyi kazi wangu, pia kuwarekibisha kwa njia inayofaa, pia kuweza kuwapeleka, ata kuwashukuru kwa venye wameniamini.

Jee umewai kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo nimewai kujifunza kupiga gitaa ila nilii nlikuja kugundua gita si kitu raisi cha kujifunza ila ni kitu ambacho unatawa moyoni ila kujifunza ni kitu ambacho umakinike ili ujifunze kwa hivyo gita si kitu raisi cha kujifunza kupiga.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Napanga jinsi nitakavyoamka, mambo nitayofanya nikiamka, alafu napanga mambo ambayo kama kuna siku ya mkutano, nitavaa nguo gani, nitafanyaje, jinsi nitakula nini, na pia najua vitu zenye nitafanya hiyo wiki mzima.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi muda wa mwisho naushugulikia kwa kujipanga kwa kujua kitu nitafanya alafu muda wa mwisho si mzuri sana kwa kuwa lazima ujipange lazima una programu au ukuwe na ratiba ya mambo ambayo utafanya muda huo wa mwisho kwa hivo muda wa mwisho naushughulikia kwa kufuata ratiba vile yafaa au nautengenezea ratiba ili nijuwe vile ntafanya.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi ni upendao zaidi ni mwezi wa disemba. Mwezi huu tunapatana na ambao tunaowapenda zaidi. Twapata muda wa kupiga rahs, pia kuenda huko kujiburudisha. Kwa hivyo mwezi niupendao zaidi ni mwezi wa disemba, kwa kuwa ni mwezi wa kutulia, shule zimefungwa, na pia ni muda mzuri. Pia nasherehekea mwezi wangu wa kuzaliwa mwezi huo tu wa disemba.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu sokoni. Kitu ambacho ninapenda nipende kununua vitu sokoni ni kuwa sokoni. Sokoni pale unapata vitu kwa bei nafuu na vitu kwa wingi. Kwa hivyo napenda kununua vitu sokoni kwa kuwa vitu zile za pale sokoni ni za bei nafuu na pia ni vitu ambazo unaweza pata kwa urahisi hadi ukituma mtu atazipata kwa urahisi.

Unapenda kucheza na watoto ndiyo napenda kucheza na watoto ingawa watoto ni wasumbufu wengine wanaeza kutulia na hawana mambo mingi kwa hivyo unapenda kucheza na watoto kwa kuwa watoto ni watu ambao wamenyenyekea wanaunyenyekevu ingawa ni wasumbufu ndiyo ni watu wenye unyenyekevu pia.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Katika jamii yangu nashiriki kwa kuwasaidia wakongwe na wasaidia kusafisha nyumba zao na wasaidia kutafta maji na wasaidia pia kutafuta kuni. Kwa hivyo nasaidia wakongwe katika jamii yangu kwa kuwa hilo ni jambo mzuri, ninaloweza kusaidia katika jamii na pia kufunza watoto wadogo jinsi ya kuweka usafi katika jamii yetu.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako, ndiyo nishaifikiria kuanzisha biashara yangu, kwa kuwa, nikianzisha biashara yangu, mimi ndiye meneja wangu, hakuna mwenye atataka kujua mahali pesa zangu zimeenda, na kwa kuwa nikianza biashara yangu, nitaweza kujua pesa zangu, nitaweza kujua pesa zangu, nitazitumia vipi na kufanya aje, kwa hivyo, ndiyo napenda kuanzisha biashara yangu, naeza hata nimefikiria si mara moja tu, bali kwa mara nyingi.

Je unapenda mvua? Apana sipendi mvua kwa kuwa wakati kuna mvua kuna matope na matope yale yanakuwa ngumu. Na kwa hivyo, sipendelei mvua kwa sana kwa kuwa mvua nayo ina mambo yake hivyo napendelea jua kuliko kuliko kukua na mvua ndiyo.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Napenda kujifunza mambo mapya kwa kupitia mitandao ya kijamii, kujifunza kupika, kujifunza mambo mingi. Kwa hivyo napenda kutumia mitandao ama pia bado kusoma kutoka kwa wengine, wananifunza jinsi ya kufanya vitu kama vile kuogelea, pia napenda kusoma kutoka kwa watu.

Jee, unapenda kucheza mchezo ya video. Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video kwa kwa inanipa kumbukumbu inanisaidia kuelewa zaidi, inasaidia mambo mengi, inasaidia kujua. Mambo kwa wingovoa, napenda kucheza mchezo ya video. Kwa wingi, napenda kucheza mchezo ya video.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Kazini nimepata mafanikio ya kufanywa meneja. Nimeweza pia kutengeneza marafiki wapya huko kazini. Nimeweza kujua na kuishi na watu vizuri kwa njia mbalimbali. Na pia nimejua umuhimu wa kuishi na watu vizuri. Kwa hivo haya ni mafanikio ambayo nimeweza kupata kutoka kazini.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu kwanza ninatulia na kujua chanzo cha uo mgogoro ni nini alafu kwanza nasikiza ambaye tunaye ambaye tukona mgogoro nae na msikiza na sikiza mambo yake ya sababu ya kuletu mgogoro ili nyelele tutafanya nini kuliko kupigana. Kupigan.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kipindi nikipendacho cha televisheni ni neema kwa kuwa. Kipindi hicho kimenifunza mambo mingi, kimenielimisha, kimeniburudisha, kimesaidia kujua, si marafiki wote wajifanyao ni, marafiki wako wa karibu ambao ni wa kweli. Kwa hivyo hicho kipindi kina masomo mengi na kwa hivyo hicho ndo kipindi nikipendacho zaigi.

Je, umewahi kununua tikiti za tutukio? La hasha sijawahi kununua tikitiki za tukio. Kwa kuwa sijapata huo muda wa kununua hizo tikiti za tukio. Halafu mimi sio yule mtu wa kupenda vitu kama hizo kwa sana, kwa hivo, sijawahi kujipata nimenunua tikiti za tukio.

Mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini? Mafanikio ya kupata mshahara mwema. Mafanikio ya kupata mapendeleo kutoka kwa watu wengine na si mapendeleo mabaya ila mapendeleo mazuri mapendeleo ya kufanikiwa kwa hivyo. Mimi ningependa tu kupata kazi nzuri na kazi bora kazini.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndio, ninapenda kutembea msituni kwa kuwa msituni mahali panapendeza hewa ya pale ni safi. Bado kuna zile masauti za wanyama wanatoa kama vile ndege zapendeza kwelikweli. Kwa hivyo napenda kutembea msituni kwa kuwa pia napenda wanyama.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mchezo nipendao kuucheza ni mchezo wa kandanda kwa kuwa umenisaidia kuwa mzima na pia kufanya mazoezi katika mwili ambao nijambo jema sana katika mwili wangu.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule. Kumbukumbu za shule ambazo ninazo ni nyingi lakini hila hile yangu yenye naipata kwa kumbuka kwa uraisi au yenye ni nzuri zaidi. Nikuwa kuna siku nimepoteza kalamu Wada kupoteza kalamu nikaendanikiangalia kwa kila mtu nikapata rafiki yangu wadhati ama rafiki yangu wakaribu ndo alikuwa ameniibia iyo kalamu.

Jee unanunua vitu kwa kutumia simu ndiyo. Kulingana na usasa au dunia ya sasa simu ndizo zatumika kwa wingi kwa kulipia vitu unazonunua. Mimi nikuwa mmoja wapo misijachwa nyuma pia mimi natumia simu kulipa vitu zangu kwa kulipa kwa njia hii inawezesha pesa kutopotea na pia inawezesha uraisi kufuatilia kumbukumbu au kuzingatia jinsi ulivyo tumia pesa zako.

Jee, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, unapenda kunyo maziwa. Kwa kuwa maziwa ni mazuri, ya na proteini katika mwili, ya na msaidiya mtu kulenga kiu. Na pia maziwa ni mazuri, yanasaidia mwili kwanjia nyingi. Ndiyo, maziwa ni mazuri.

Unawakaribisha wafanyi kazi wapya vipi wafanya kazi wapya na wakaribisha kwa kwa kuwajulisha kwanza mikakati ya kazi pale kazi ni pia kuwaonyesha vile pale kazi ni kazi ya chapwa kuwaonyesha wafanyi kazi wengine ili wafamiane na kujuana.

Unashambulia aje tatizo kazini, tatizo kazini wanalitambulisha kwa kuita watu wenye tatizo ilo. Ana kuweza kuwaeleza kwa utaratibu au kwa upole jinsi wamekosea na jinsi ya kurekebisha ili tuweze kueleana.

Je unapenda kusafiri na ramani au gps napenda kutumia gps kwa kuwa gps ndo raisi kuelewa kwangu na naweza kuifuata vizuri nikilinganisha na ramani kwa hivyo mimi napenda kutumia gps katika usafiri wangu naam.

Jee unawafahamu majirani zako ndiyo ninawafahamu kwa kuwa ujirani mwema ndiyo njia. Bila ujirani mwema basi utakuwa unapoteza njia ju siku kitu ita itafanyika kwako. Utaenda wapi lazima ukae na majirani na mjuane vyema.

Tundalako la kupendezwa ni lipi? Tundalangu la kupendezwa ni tu tufaha. Napenda tufaha kwa kuwa ni tunda nzuri. Tunda lenye latha, tunda linilpe linipealo vitamini. Napenda hilo tunda kwa kuwa alinapatika na sokoni na kwabei nafuu. Ndiyo hilo ndo tunda nilipendalo.

Lugha gani ungependa kujifunza? Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa kwa kuwa. Lugha ile ina utamu wake. Hadi mtu akiongea unasikia tu raha. Juu ya hayo ningependa kufanya kazi katika nchi za hiyo lugha. Na kwa hivyo ningependa kujifunza ili nikienda kule nisije kanganyikiwa.

Jee unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa kuwa kuandika na mkono yachosha alafu kwa muda muingine wapata muandiko wako wa mkono siwa kupendeza ule muandiko wa hito muandiko wa kuku ukiandika mtu haoni kwa hivyo ningependa kutumia kompyuta.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamia kwa kuwa kusimamiwa kwa muda mwingine wachosha. Wasikia hauna uhuru wa kufanya kitu. Kwa hivyo napenda kusimamia mimi mwenyewe ili nijue mambo yakienda vizuri na ikienda vibaya. Si kupata habari kutoka kwa mtu mwingine.

Nini kilicho kufanya ufurahi sana? Kitu kilichonifanya kufurahi sana nikuwa shangazi yangu alinunulia simu muundo wa iphone seventeen na kuwa ilikuwa mara yangu ya kwanza kushika ile simu na kuyiona kwa hivyo nilifurahi sana kwa kipata hiyo simu.

Nizoea gani nzuri ulilolijenga zoea la kuumba kila nilalapo kila niamkapo kwa kuwa ile si jambo la kawaida kulala na kuamka kwa hivyo ni jambo ambalo nimejifunza. Nizoea mzuri ambalo nimejenga kwa kujua kuamka na kuna siku nyingine basi hilo ni hilo ni jambo nzuri kwa hivyo ile ndo zoea ambalo nimejenga.

Unafanya nini kukamilisha kazi yako kwa wakati ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati natengeneza ratiba ambayo yaweza kunipeleka ama kunisaidia kutumia muda wangu vizuri ili nipate muda wa kukamilisha kazi yangu kwa hivyo natumia ratiba ili kukamilisha kazi yangu.

Shuguli yako ya kupendezwa ni ipi? Shuguli ni ipendayo ni kuenda sokoni. Mimi kama mtu wa jikoni napenda kuenda sokoni kutafta viungo vya chakula ambavyo upea chakula latha. Kwa hivyo ndiyo shuguli yangu ambayo hunipendeza zaidi. Wakati nina muda naenda kule sokoni natafta viungo ndohili ni itaja kupika badaye. Kwa hivyo shuguli ambayo hunipendeza zaidi si nyingine bali ni kuenda sokoni.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi ni rafiki mpenda watu. Tulikutana naye shuleni tukisoma. Mambo ambayo si hufanya pamoja si ula pamoja si hutembea pamoja si hucheka pamoja, hata hivyo si hulia pamoja. Kitu ambacho hufanya mimi niwe rafiki yake ni kuwa yeye ni mtu mwenye utu, ni mtu mpenda watu, ni mtu mzuri, mtu mwenye tabia nzuri, na ningependa kusema rafiki yangu ni mrembo sana.

Unapanga kazi zako vipi, kupanga kazi so kitu raisi ila ni kitu ambacho lazima ukuwe na mpangilio taratibu ili uweze. Kwanza napanga kazi yangu kwa kujua nitaianza vipi na kuipea muda ambao na paswa kuwa nimeimaliza. Ili nisipoteze muda kwa mambo mengine kwa hivyo kazi yangu naipa ratiba naipa muda huu ndo ntafanya na kuifanya ikaye ya kupende.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Uzoefu wa kunywa kahawa kila usiku. Ni uzoefu sikuwa nimezoea bali nilipoanza siku zangu za kwanza za pili. Uzoefu ule ukanipata basi. Ikawa nanywa kahawa kila siku kichwa chauma kama sinywi.

Unasherehekea siku kuu vipi? Siku kuu naisherekea pamoja na familia twaenda nje twaenda kucheza pamoja kucheka twaenda basi twachukua vitu zakula kama vile keki twanunuwa pilau biryani ili tule pamoja na familia tukitoka hapo basi tuenda kwenye bustani ili kujiburudisha.